Huwa nahifathi data yangu muhimu zaidi kwenye kitabu spesheli ambacho huwa naeka zile data muhimu ambazo sitaki kuzipoteza. Na pia huwa nahifathi kwenye email yangu na pia kwenye backup ya Google na huko ndiko huwa nahifathi data zangu muhimu. Asanti.